Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema, dakika thelatini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Hii ni moja ya kumbu kumbu zangu za utotoni ambazo siwezi kusahau. Nakumbuka siku moja niliandamana na baba yangu kwenda kwenye harusi ya rafiki yake wa karibu sana. Alikuwa rafiki yake wa tangu ujana. Alikuwa mjane kwani mke wake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita kutokana na ugonjwa wa kisukari. Siku hiyo alikuwa akioa tena. Ndoa ya kanisani na bibi harusi pia alikuwa mkristo. Tulipofika kanisani, baba yangu alinimkabidhi kwa binti mkubwa wa rafiki yake. Alinichunga vizuri sana. Aliniweka karibu naye, akanionyesha watu na akanihakikishia niko salama. Nilijiskia huru kama niko nyumbani Kilicho nivutia zaidi ni kwaya ya watoto wa kanisa walikuwa wakiimba nyimbo za harusi kwa sauti nzuri na tabasamu usoni kanisa lilipambwa kwa mapambo ya kupendeza Kulikuwa na maputo, maua ya karatasi na mikufu ya mapambo kila mahali Ilikuwa rangi tupu, nakumbuka pia furaha iliyokuwa kanisani. Kulikuwa na amani, shukrani na matumaini mapya. Nikiwa mtoto, sikuwa naelewa kila kitu, lakini nilihisi kuwa, ile ilikuwa siku ya pekee sana.

Kupumzika ni jambo muhimu sana kwangu hasa baada ya siku ndefu na yenye shughuli nyingi. Moja wapo ya njia ninayo tumia kupumzika ni kusikiliza muziki. Mara nyingi huchagua muziki wa taratibu unaonisaidia kutulia na kusahau mawazo ya kazi. Wakati mwingine naweka muziki nalala kitandani na kuwacha mawazo yatulie yenyewe. Pia, hupenda kukaa kimya peke yangu kwa muda mfupi, nazima simu au naiacha mbali kidogo. Huo ukimya hunisaidia kujitafakari na kupumua kwa utulivu, ni kama kuipumzisha akili. Njia nyingine ni kusoma au kuangalia kitu chepesi, kama filamu au kipindi kifupi. Sipendi vitu vinavyohitaji kufikiria sana ninapopumzika. Nataka tu kitu kinacho niburudisha na kunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine, matembezi mafupi hunisaidia sana. Kutembea pole pole hasa jioni hunipa nafasi ya kuachilia msongo wa mawazo.

Kwa upande wa filamu, ninaladha fulani ambayo nimeijenga kwa muda. Ninapenda sana filamu zenye hadithi halisi na zenye kugusa maisha ya watu. Filamu zinazohusu familia, urafiki au safari ya maisha hunivutia zaidi kuliko zile za makelele na mapigano mengi. Napenda filamu zinazonifanya nifikirie na kujihisi. Sio zile zinazonichosha akili. Pia hupenda filamu za mapenzi hasa zile zilizo na ujumbe mzuri na mwendelezo wa maana. Sihitaji mapenzi ya kupindukia napenda yale yanayo onekana ya kweli na yanayoakisi maisha ya kawaida. Wakati mwingine, huchagua filamu za vichekesho. Kicheko kizuri ni dawa. Filamu zinazonifanya nicheke na kusahau stress kwa muda huwa na nafasi yake hasa baada ya siku ndefu. Sipendi sana filamu za kutisha au zenye vurugu nyingi. Hizo huniacha nikiwa na mawazo mazito badala ya kuniboresha hali ya moyo.